Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Naam wakati wawasiwasi mimi hutulia, mimi hufanya mwili wangu kutulia na kulala ili kuweka mawazo kutulie na mwili ili kuweza kufanya kazi kwa namna inavyofaa.

Zoea zoea nililojenga kwa mwili wangu ni kukimbia kwa kila asubuhi kufanya mazoezi hapa na pale kila asubuhi ninapoenda kwa sehemu yenye sio mbali mimi utembea ya hio ndio vitu ambazo unisaidia sana.

Pilau, chakula gani unachokupenda? Napenda pilau nyama, pilau kuku, husaidia sana kina madini, kina kina proteini ambazo zinahitajika kwa mwili, kinasaidia sana maana ni chakula ambacho mi nakipenda na kina mvuto mzuri wa mwili, kina madini, inayo stahili kwa mwili, pilau kuku.